Wakati wa jua kali ninapenda kuenda kule nje ili niweze kuogelea majini kwa kuwa maji baridi na juakali yanaendana vizuri sana na ninaweza kupata nafuu kutoka kwa miale ya juakali kila ninapoenda kuogelea.

Asubui ndiyo ninaweza kufanya kazi vizuri sana kwa kuwa hapo akili bado ni changamfu sana kwa kuwa nimetoka kuamuka na pia nina nguvu nyingi sana kwa hivyo asubui ndipo mimi ninaweza kufanya kazi vizuri masaa ya asubui hadi saa sita mchana.

Ndiyo ninapenda kutembea kwa miguu lakini inategemea sana. Wakati kuna jua kali sipendi kutembea kwa miguu, kwa kuwa miale ya jua yatanichokesha sana Lakini kama hamna jua kali ninapenda kutembea kwa miguu ninapoenda mahali kwa kuwa inanufaisha kiafya.

Ninapenda sana siku za mvua kwa kuwa, siku za mvua ndipo ninaweza kupumzika na kukaa chumbani mwangu ama popote pale kazi ni nikaweze kuendelea na kazi zangu vizuri bila kusumbuliwa Ninapenda sana siku za mvua kwa kuwa, siku za mvua ndipo ninaweza kupumzika na kukaa chumbani mwangu ama popote pale kazini nikaweze kuendelea na kazi zangu vizuri bila kusumbuliwa.

Mara nyingi mimi ni mtu wakuwahi kwa kuwa sipendi kuchelewesha watu na pia sipendi kucheleweshwa lakini iwapo nimechelewa hivyo itammanisha kulikuwa na sababu kuu ambayo ilifanya nichelewe lakini mara kwa mara mimi ni mtu wakuwahi.

Naam, ningependa kurudi ujana kwa kuwa, ujana wangu ulikuwa na mambo mengi sana ya kufurahisha kama vile kuenda nje marafiki wangu, kujibamba, kudansi na mengineo mengi. Kwa hivyo, iwapo nitapewa ruhusa ya kurudu ujana wangu ni itaichukua haraka sana.

La hasha sijawahi kujifunza kupiga gita kwa kuwa sijawahi pata hiyo nafasi na pia sijawahi pata mtu ambaye anapiga gita vile saana hadi nikawa na mapendeleo ya kupiga gita kwa hivyo sijui mambo mengi kuhusu kupiga gita.

Ndiyo, nimewai kuona bahari wakati mmonja ambapo nilitembelea mji wa Mombasa, Kenya. Tulipokuwa tumeenda kusafiri kama wanafunzi. Tulienda kule Mombasa na tukaweza kuona bahari ya Indian Ocean na ndoilikuwa kubwa sana hadi tukatumia feri.

Utotoni nilikuwa napenda sana kucheza na marafiki wangu. Kila wakati tulipokuwa na mda wa bure kwa kuwa hatukuwa na kazi mingi kama watoto pale nyumbani tulikuwa tunapenda kucheza pamoja haswa mchezo wa kati hapa Kenya ambapo watu wawili wanashika mpira na mmoja anacheza. Sana sana tulipenda huo mchezo.

Mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini ni kupandishwa cheo pale ambapo ninaweza kufanya kazi yangu vizuri. Hadi bosi aone kuwa ninafanya kazi vizuri na anipandishe cheo. Hili niweze kupata mapato zaidi kila baada ya mwezi. Kwa hivyo, iyo ndo mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazi ini.

Ninapenda yote kwa pamoja. Kwa kuwa ninapenda kucheza na pia ninapenda kutazama mchezo. Sana sana mimi napenda kutazama mchezo wa soka katika timu ya Manchester City. Na pia ninapenda kucheza mchezo wa lone tennis. Kila ninapokuwa na wakati wa bure, nisipokuwa kazini, mimi napenda kutazama kucheza mchezo wa long tennis.

Naam, mimi ni mtu wa ubunifu kwa kuwa napenda kubuni vitu hapa na pale. Haswa ninapokuwa nimeshindwa na jinsi ambavyo kitu kinafaa kufanywa ama kitu kinafaa kukaa. So, kwa hivyo mimi ninapenda sana kubuni na maramingi huwa napata kuwa niko sahihi ninapobuni chochote kile.

Tunda langu la kupendezwaa zaidi ni tufaha. Ninapenda kula tufaha sana kwa kuwa ina manufa mingi ya kiafya. Kila wakati ambapo unaikula, unakuwa na afya njema. Na pia ninapenda embe ambalo limeiva vizuri kwa kuwa ninaweza kutengeneza juisi ya embe.

Ninapenda kusherekeha siku yangu ya kuzaliwa kwa kujipeleka kwenye mkagahawa niende nikaandike mambo ambayo ninapenda kuhitimu katika mwaka wangu mpya na pia kuomba mungu sana niweze kuwa na mwaka mzuri unawakuja so kwa hivyo sana sana ninapenda kujipeleka mkahawa ni pekea angu.

Na nini napenda chakula kitamu sana kwa kuwa ninaweza kukula vizuri na pia ninaweza kupata afia njema kwa kukula vizuri. Kwa hivi nini napenda chakula kitamu sana. Chakula kama vibanzi, sharubati, pilau. Napenda hivyo sana.

Tabia ambayo inanchukiza sana na watu ni tabia ya kutokuwa na heshima kwa watu pale ambapo mtu haheshimu mtu mtu yeyote awe mkubwa ama mdogo. Tabia hiyo inanchukiza sana na pia tabia uongo inanchukiza zaidi. Na nina niko na mtu mmoja ambaye anapenda kunidanganya sana na ninamwomba kuwa atarekebisha.

Ninajenga mahusiano na wafanyikazi wenzangu kwa kuongelea jambo lile lolote ambalo linatokea iiiiiiiiii ili tuweze kuisuluhisha na pia kusaidiana pale ambapo hatuwezi, nitawasaidia pale ambapo ninaweza na hawajui na pia wao watanisaidia pale ambapo wanajua na nimeshindwa.

La hasha, sipendi kutembea msituni. Kwa kuwa msituni, unaweza kutana na wanyama wakali, kama vile nyoka, simba, ambao wanaeza kukuadhiri na ata uneza kufa. Kwa hivyo, mimi sipendi sana kutembea msituni. Kwa kuwa mimi ninaogopa nyoka kuliko mnyama yeyote yule, na uneza kutana na yeye, akiwanatembea pale msituni.

Na mnimewaifanya yoga ili weze kunisaidia na afya yangu na pia kukata mafuta ambayo nimekula kutoka kwa vyakula mbali mbali. Na pia ninapenda kuwafunza wengine yoga ili pia weze kwa na afya njema na weze kutembea vizuri wasiwe na shida zozote zile za mwili kutoka na na mafuta.

Naam, ninapenda kufanya kazi nyumbani, kwa kuwa kusaidiana nyumbani ni muhimu sana kuweka kila kitu kwenye mpangilio, kusafisha nyumba na kuwa wasafi sana sana kusaidiana kufanya kazi, kwa hivyo mimi napenda sana kufanya kazi nyumbani, kwa kuwa itanisaidia, nisikuwe bure ili niweze kufanya vitu ambavyo havistahili.

Sana sana mii napenda kusoma vitabu vya mapenzi ili nikaweze kujua jinsi ya kupendana na pia nikaweze kuelewa wanadamu na pia ninapenda kusoma vitabu vya kuelimisha ili niweze kuwa na elimu na niweze kuwa na maarifa kuhusu mambo mengi duniani.

Sana sana mimi napenda kufanya mazoezi, jioni, ninapotoka kazini, kwa kuwa hapo bado nina nguvu kiasi, si asubuhi, kwa kuwa asubuhi nina haraka ya kuenda kazini, kwa hivyo jioni nina wakati wa bure kiasi, kwa hivyo mimi napenda kuenda kufanya mazoezi wakati huo na huwa nasikia vizuri sana baada ya mazoezi.

Ndiyo ni natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa simu yangu kuitumia kulinda data yangu ambayo iko kwa simu ili mtu yoyote asiweze kuingia kwa simu yangu na kuchukua data yangu au kufuta data yangu sana sana napenda kutumia vidole kwa simu kutunza data yangu.

Niliwahi kusafiri kuenda nchi ya Rwanda hapa Afrika na nilifurahia sana kwa kuwa ilikuwa pahali pazuri sana niliweza kuona pale ambapo lile genocide lilitokea na niliweza kutembelea memorial ya genocide kwa hivyo nilipenda sana kusafiri kuenda Rwanda.

Sherehe angu ya kupendezwa sana kwa sana inakuwa ni harusi kwa kuwa kuna furaha mingi sana kwenye harusi na pia kuna chakula kingi sana ambacho tunawaza kula vyakula vitamu kama vile chapati pilau nyama na pia kuna keki kwenye harusi kwa hivyo ninapenda sana sherehe ya harusi.

Mandhari nzuri zaidi ambayo nimewahi kuona ni mandhari ya pale kwenye msitu, ambapo kuna miti mingi na pia kuna nyasi mingi na pia kuna wanyama kama vile panya, sungura na mengine mengi kwa hivyo mi na penda mandhari ya msitu msitu sana.

Ninapena kusafiri sana na GPS kwa kuwa ni rahisi kupata kwa kuwa iko kwenye simu sitaweza kusumbukana sana kuipata na pia inakuwanga sahihi sana kila ambapo unasafiri unaitumia na unaweza ipata pahali popote pale kwenye simu yeyote pale bora iwe iko na data ya kutosha.

Maramingi nina kuanga na ile uwoga kwenye wasilisho kwa kuwa ninaweza kuangalia au kutazama watu wengi sana ambao nawapa hilo wasilisho na mara kwa mara mimi nina kuanga na uwoga lakini pia ninapenda kuwa na watu ambao wanasikiza wasilisho langu.

Mara kwa mara, mimi ninaeka neno siri la usalama kwa kutumia nambari, tofauti, tofauti, na pia kutumia maandishi tofauti, tofauti, kwa vile nazichanganya pamoja hivyo mtu haezi pata kwa urahisi.

Utaratibu yangu ya jioni nikuwa ninatoka kazini kisha naingia pale kwenye gym kufanya mazoezi yangu kisha ninanunua chaJio ninakuja nyumbani ninaweza kuoga ili kutoa uchafu ambao nimeupata mchana na pia ninapika chaJio nakula kisha nalala.

Ujuzi ambao unahitaji kuwimarisha zaidi sana sana mwaka huu wa twenty twenty six ni ujuzi wa kujipodoa kwa kuwa ninapenda sana kujipodoa na ninataka ni kuwe ma nikuwe na ujuzi mwingi sana kwa kujipodoa hili niweza atakufungua biyashara ya kupodoa watu manake wasichana wanapenda kuka warembo wakati wote.

Sana sana mimi ninapenda kuoga mara mbili kwa siku ili kujitunza na pia kuimarisha usafi. Na pia ninapenda kusuguwa meno yangu mara mbili kwa siku pia ili kujitunza. Pia nina vifaa ambavyo ninatumia kwenye uso wangu ili kuimarisha iwebora zaidi na laini.

Sana sana wikendi mimi ni napenda kukaa chumba ni mwangu, ili nikaweze kusikiza muziki. Sana sana siku ya jumapili, lakini siku ya jumamosi ninapenda kwenda pale kanisani kuabudu kwa kuwa mimi ni mwanasabato. Na pia, ninapokua na pesa ninapenda kujipeleka kwenye mkahawa nikule sana sana samaki.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu sana sana kwa kupika pamoja na kukula pamoja kila mtu anapewa nafasi ya kushiriki kwenye kupika kwa kupewa kazi yoyote hile kama vile kukata kitunguu nyanya au kupika chakula.

Ninapiga picha mara mingi sana. Kila ambapo ninasikia kuwa nimefaa zuri, ama ambapo ninenda kazini, ama ambapo nimenda kahawani, ninapenda sana kupiga picha. Na pia kama kuna sherehe yeyote ili marufu, kama harusi, ama graduation yote ili ninapenda sana kupiga picha.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kuwashauri wale wasichana wadogo ambao bado wanajitambua na wanapenda sana kudanganywa na wanaume. Ninapenda sana kuwashauri wasiweze kuingia kwenye mipango ya hao wanaume na kuharibiwa maisha.

Mara kwa mara, mimi ninasaidia jamii yangu kwa kushauri wale wasichana na wavulana wadogo, kuhitimu masomu yao vizuri, kusoma kwa bidii na kuendeleza masumu yao. Kwa kuwa, wakati huu wa sasa, lazima ukuwe na makaratasi ambayo yatathibitisha kwa kuwa ulisoma ili uweze kupata kazi na kupata mapato ambayo yatakusaidia kujikimu.

Ninapenda kutembea sana sana pale mjini kwa kuwa ninaweza kupatana na vitu vingi sana ambavyo vinauzwa pale barabarani, na pia kujaribu vyakula tofauti tofauti ambayo inaitwa street food kwenye luga ya kimombo Kwa hivyo sana sana mimi napenda kutembea pale mjini barabarani.

Iwapo kuna tatizo kazini na ni tatizo ndogo sana tunaishuluhisha papo na hapo na ikiwa ni tatizo kubwa sana tutaweza kuita watu kama vile polisi au kama ni jambo ambalo linatokea pale kazini sisi kwa sisi Tunaweza kuita mtu ambaye atatusaidia kuisuluhisha.

Sera ya kampuni ambaye naiona ikiwa muhimu ni kuwa na ukweli, kila mtu awe msema kweli, ili tusiweze kuwa na mfarakano au chochote kile tunapo kuwa kazini na pia kukuwa na heshima na pia watu kufika kazini kwa muda unaofa.

Sana sana mimi natoa yote sadaka na michango. Kwa kuwa sadaka inasaidia kumpa mungu shukrani kwa kukutunza na pia inasaidia kupata mengi zaidi. Michango pia ninapenda kutoa kwa kuasaidia wale ambao wajiwezi kwa kuwa katika dunia hii uwezi jua nilini pia utahitaji msaada.

Mafanikio ambayo nimepata kazini ni kupandishwa cheo na bosi kwa kuwa nilikuwa nafanya kazi nzuri sana ni kapandishwa cheo na ninaweza kupata pesa mingi zaidi ya kunikimu pale nyumbani kulipa kodi na kushugulikia mambo ya pale nyumbani kwa hivyo hio ndo mafanikio ambayo nimepata zaidi.

Jambo ambalo ni napenda sana kufanya kushirikiana na timu ni kukua pamoja nao kila wakati ambapo tuna jambo ambalo li naitaji kusuluhishwa ama kuwasaidia pale ambapo hawajiwezi na pia waoku nisaidia pale ambapo siwezi.

Ninapena kufanya mazoezi jioni ninapotoka kazini kwa kuwa hapo ndo nina wakati kiasi wa bure kama masaa mawili hivi kwa hivyo nina wakati wa kutosha kufanya mazoezi na kuja nyumbani kupika chajio na mengineyo mengi asubuhi sana sana sipendi kufanya mazoezi kwa kuwa sina muda wa kutosha.

Mchezo ambao napenda kwenye olimpiki ni kukimbia sana sana kukimbia zile short races na mchezo ambao nimewahi kuona ni ule wa mkimbiaji wa kenya ambaye anaitwa yegon alikuwa anakimbia vizuri sana na ninapenda sana mchezo wa olimpiki.

Wakati wa msongo wa kazi sana sana, ninapenda kutafuta mtu ambaye anaeza nisaidia kutatua jambo hilo la dharura au kunisaidia kufanya kazi hiyo ambayo inaitaji mtu aifanye wakati huo na huo. Kwa hivyo, nisipate kazi ngumu.

Naam ninapenda kuvaa kofia, lakini si wakati wote. Napenda kuvaa kofia wakati ambapo kuna jua kali kwa kuwa itanikinga na miale ya jua katika uso wangu. Na pia wakati ambapo sijatengeneza nywele yangu, ninapenda kuvaa kofia ili nisikue nakaa kama mtu ambaye hajielewi.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mama yangu mzazi kwa kuwa ninaweza kumwambia kila kitu kinachoniumiza ama kila kitu ambacho nimeweza kupata na anaweza kunishauri hapa na pale. Kwa hivyo, Rafiki yangu zaidi ni yeye na tunaelewa na sana.

Ninakunywa maji mara nne kwa siku, asubui ninapo amka ninakunywa glasi mbili, pale sanne ninakunywa glasi mbili za maji, pale mchana wakati wa adhuhuri ninakunywa glasi mbili, pale sakumi jioni pia ninakunywa glasi mbili na jioni wakati wachajio ninakunywa glasi mbili.

Mchezo ambao ningependa kujaribu sana ni mchezo wa soka pale ambapo unakimbizana na mpira na kungojea ushindi baada ya kila mechi. Ningependa sana kujaribu mchezo huo wa soka nauonanga na ufurahia sana sana sana timu ya manchester city.

Sana sana ninapata habari kwenye televiseni ninapoweka zile channeli za matangazo kola jioni kama vile Citizen TV au NTV na National TV Ama pia ninapata habari kwenye mtandao kwenye simu yangu.

Sana sana ninapenda kuwa mahali penye kuna mziki. Sana sana ikue nje. Ambapo ninaweza kusikiza mziki vizuri na pia ninaweza kuimba mziki huo. Kwa hivyo ninapenda sana kuwa mahali kama huo na pia ninaweza kukunyaki vitu kama sharubati ama kula chakula kitamu ninapo sikiza mziki.

Kifacha teknolojia ambacho siweze kuishi pasipo, sana sana ni simu kwa kuwa simu yangu ndiyo ina data yangu yote na pia simu yangu ni rahisi sana kubeba pale popote ambapo ni nataka kuenda. Kwa hivyo mimi siezi kukaa bila simu.

Sana sana mimi napanga kazi zangu kwa kuandika chini ratiba ya vitu ambavyo ninafaa kufanya katika siku hiyo ama mwezi huo ili nisiweze kuwa na mchanganyiko Nina andika kisha naiwekea muda ambao nataka kufanya Ndipo niweze kufanya kazi zote kwa utaratibu.

Naam, nimelima mara mingi sana, nimelima nikiwa nyumbani kusaidia wazazi, tulikuwa tunapanda mahindi na pia tukapanda maharage, tukapanda vitu mingi sana kwa hivyo mimi ninapenda kulima. Muda kwa muda, lazima nikue nalima pale nyumbani kusaidia wazazi ili tuwe na mavuno bora.

Sana sana mimi hulala kuanzia saa nne usiku adi saa mbili asubuhi ama saa moja asubuhi. Kwa hivyo, mimi hutumia kama masaa manane hivi kulala. Kila wakati ambapo ninalala, nitalala kwa muda usio ishia masaa manane.

Kazi ya nyumbani ambayo naichukia zaidi ni kazi ya kufua nguo. Manake nguo huwa chafu sana. Sana sana nguo za watoto wadogo. Nguo hizo huwa na chafu mingi sana na mimi sipendi kufua. Kwa vile mimi napenda kuweka makucha kwenye vidole vyangu.

Malengalo ambayo ninayo kwa kazi yangu ni kukuwa bora, ili niweze kupandishwa cheo sana sana. Niwe mtu wa heshima, niwe mtu wa kuchapa kazi vizuri. Ndipo niweze kupandishwa cheo na niweze kuongezwa mshahara ili niweze kujikimu kwa vile mahitaji pia ni mengi katika mwisho wa mwezi.

Mara kwa mara katika mapumziko yangu ya mchana mimi napenda kutazamafilamu kwenye tarakilishi yangu ama kusikiza mziki sana sana mziki wa bongo kwa hivyo napenda sana kutazamafilamu na kusikiza mziki na pia kukula chakula cha mchana.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ambayo nimeweza kuwa nayo kukuwa nayo hivi karibuni ilikuwa tukio cha mahafali au graduant niliweza kuhitimu shahada pale kwenye chuo kikuu na nikakuwa nimefurahiwa sana na pia nikafurahi sana kuhitimu shahada hicho.

Ndiyo nina penda sana mziki wa jadi, sana sana mziki wa bongo, kama vile matonya alipokua anamwimbia mpenzi wake vaileti, aliweza kumwimbia wimbo wakima penzi na walikua wanapendana sana sana sana.

Ninapenda mikutano ya simu pale ambapo wote tunajumuika kuongea tukiwa kwa simu Kwa maana mkutano huo unaeza fanya ukiwa pahali popote pale hata kama haupo pale ambapo mkutano unafanyika unaweza kutumia simu yako kujiunga na mkutano na bado utajua kile ambacho kinaendelea.

Maranyingi asubuhi mimi ninapenda kukula mikate na mayai ambayo ninatengeneza pamoja ama kama sina mikate na mayai ninapenda kukula viazi vitamu na chai ya maziwa huwa tamu sana na inanipatia nguvu ya kunishikilia siku mzima.

Mjii mbao nilizaliwa ni mjii wa kapsokoni pale Mount Elgon Kenya na ninapenda mjii wangu sana kwa kuwa huko ndipo nilipolelewa na ninajua mengi sana kuhusu mjii wangu ina miti mingi ambayo inaleta hewa safi na pia inawatu wengi sana ambao ni wazuri.

Nikiwa nyumbani mimi ninatumia wifi sana sana kwa vile nimeweza kuilipia na pia nikiwa kazini mimi hutumia wifi sana sana. Lakini iwapo sipo kazini ama chumbani mwangu, mimi hutumia data ya simu kwa vile sina ile wifi ya kutembea nayo.

Mara kwa mara mimi nahifadhi pesa kwa simu kwenye "app" ya mpesa na kuweka nenosiri langu ambalo mtu yeyote hawezi kuijua. Kwa vile pale pesa ina usalama zaidi, na ninaweza kuitumia wakati wowote ule ukiwa kwa simu.

Kazi ambayo naidhamini zaidi ni kazi ya kufunza wanafunzi kwa manake, mimi ni mwalimu wa shule ya upili na ninapenda sana kuwaongelesha wanafunzi watie bidii na ninapenda kuwafunza kwa kuwa kuwa na kukua unajua vitu mingi ni bora sana.

Timu ambayo ninapenda wa mpira wa miguu ni timu ya Manchester City. Na nimependa timu hiyo kutoka nikue na miaka 22 hadi wakati huu. Na ninapenda sana mchezaji mmoja ambaye anaitua Ryan Cherky. Sana sana ninapenda kutazama timu hiyo wakati wanamechi.

Ninapenda vyatu ambavyo, haviko juu sana na pia haviko chini sana kwa kuwa ninaweza kutembea vizuri na pia siwezi kujikaza sana kutembea na pia haiwezi niumiza ninapotembea kwa hivyo sipendi vyatu vya juu sana ama vyatu vyachini sana.

Rangi ambayo naipenda zaidi ni rangi ya nyeusi. Kwa kuwa rangi ya nyeusi haionyeshi uchafu sana sana. Na pia rangi ya nyeusi inafanya nijisikie nikiwa nimevaa vizuri sana. Hata kwangu ninapenda sana vitu vyangu viwe vyeusi sana mara kwa mara.

Sana sana napenda kusherekea siku kuu na familia yangu ambapo tutapika vyakulavi zuri kama vile kuku ya kienyeji pilau, chapati, nyama na mengi ne mengi na pia kucheza na wao michezo ya watoto na mengi ne mengi.

Kumbukumbu ambayo ni nanayo kutoka utotoni mwangu ilikuwa wakati mmoja babangu alikuwa natoka kazini na nikamwambia ninapenda sana kukula switi Akaninunulia switi mingi sana kanieleza kuwa nizikule hadi nitosheke na hiyo ni kumbukumbu nzuri sana kwangu.

Ninapenda sana chakula chenye ladha tamu, chakula ambacho kimepikwa vizuri na kina pilipili kidogo kwa umbali. Kwa kuwa pilipili inasaidia na kuosha tumbo, na pia pilipili inaleta ladha nzuri sana kwa chakula. Kwa hivyo, mimi napenda chakula ambacho kinapilipili mara kwa mara.

Sana sana mimi nasomea habari pale kwenye Facebook, mtandaoni na pia kwenye apps za matangazo kama vile YouTube ambayo ina zile stesheni za habari kama vile Citizen TV ama National TV.

Wakati wa baridi kali ninapenda kuvaa sweta ambayo ina joto ya kutosha na pia ninapenda kukunywa kahawa kwa kuwa kahawa inasaidia sana kuleta joto mwilini na pia kuvaa sweta ambayo ina joto inakukinga na baridi ili usipate magonjwa kama pheumonia.

Wakati umeme unapokatika sana sana ninapenda kutumia simu yangu kuona mambo ambayo inaendelea na kwa nini umeme umekatika. Kisha umeme usiporudi nitatumia tu simu yangu kutazama filamu na mambo kama hayo na pia kuwapigia marafiki kuongea nao ili tupoteze muda pamoja.

Ninapenda kufanya mambo mengi sana na familia yangu. Moja ni kupika pa moja. Tunapenda sana kushirikiana katika kupika pale ambapo kila mtu atakuwa na kazi yake. Kama kukata vitungu nyanya na kupika tu, tunapenda kupika pa moja na pia kukula pa moja.

Sana sana mimi ninapenda suruali, kwa kuwa suruali inakukinga na baridi, suruali inakukinga na jua kali, na pia suruali haiwezi kupeperushwa na upepo pale ambapo unatembea, sio kama sketi, sketi inaweza peperushwa na upepo, pia sketi unaweza pata baridi kwa urahisi.

Somo ambalo nilolipenda shule nililikuwa somo la swahili. Nilikuwa ninapenda somo la swahili sana sana kwa sababu ya vitabu, vya kusoma kama vile chozi la heri na tumbo lisilo shiba na pia ninapenda swahili sababu ya mashairi na mambo kama haya.

Iwapo niko nyumbani ni huwa ninasherekea mwaka mpya na marafiki na familia kwa kuandaa vyakula vitamu, vitamu kama vile kuku, mbuzi, ngombe, chapati, pilau na pia tunapenda sana kusikiliza muziki na kudensi pamoja wakati wa mwaka mpya.

Ninapenda sana kutazama mchezo wa soka ama mpira wa mguu sana sana timu ya Manchester City kwa sababu wao huwa na ushindi kila wakati na wanajua kucheza. Ninapenda mchezaji mmoja pale ambaye nitwa Ryan Cherky kwa sababu ya ubobeaji wake katika mpira wa mguu.

Sana sana ninapenda kipindi cha televisheni cha Ayana ambayo huwa Citizen TV hapa Kenya kuanzia saa moja unusu baada ya matangazo hadi saa mbili na dakika kumi. Ninapenda filamu hiyo kwa kuwa inatufunza mengi sana kuhusu dunia hii ya sahizi.

Ndege ambaye ninaye wa kufugwa nyumani ni kuku na ninapenda sana kuku kwa kuwa ina manufaa mengi kama vile kutupatia mayai ambayo tunatumia pale staftahi ama tunatumia kupika mayai na ugali na pia inatupatia nyama na pia kuku wanakuanga na mchezo mwingi sana na wanadamu kwa hivyo ninapenda kuku sana.

Jambo ambalo ni la kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni heshima. Unapo ongea na mtu pale kazini. Unapaswa kumuongelesha kwa heshima na pia ataku heshimu. Kwa kuwa heshima si utumwa na heshima inapaswa kupatiwa kila mtu, awe wa umri mdogo au umri mkubwa.

Chakula ambacho ninapenda kukula jioni mara kwa mara huwa ugali kwa mayai kwa mboga. Kwa kuwa ni rahisi sana kutengeneza. Hata kama nimechoka kutoka kazini nitakuja nyumbani na nipike ugali mayai na sukuma wiki sana sana. Ama kama ni mechoka sana ni tanunua vibanzi.

Naam, ninapenda sana kucheza na watoto kwa kuwa, watoto huwa wachangamfu sana, wanapoona kwamba unapendelea michezo yao, na watakufurahia sana na watacheza na wewe na watakupenda zaidi. Kwa hivyo, mimi ninapenda kucheza na watoto sana, hata nina dada mdogo ambaye, anaitwa amelia, ninapenda sana kucheza na yeye.

Sana sana ni nakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwapatia zawadi ya kuwakaribisha, kuwaonyesha kazini pale ambapo nawaonyesha kila mahali kama pale msalani, pahali ambapo wanaeza enda kujisaidia, pahali ambapo wanaeza enda kununua chakula au pahali ambapo wanaeza enda kuchukua chakula.

Jambo ambalo inafanya mazingira ya kazini kuwa mzuri zaidi ni heshima. Mara kwa mara mimi na wafanyikazi wenzangu tunapenda kuheshimiana. Uwe na umri mdogo umri mkubwa tunapenda kuheshimiana. Kwa hivyo hatuwezi kuwa na matofauti mengi sana.

Kuandika inategemea kama ni maandishi marefu au mafupi. Kwa maandishi mafupi, ninapenda sana kuandika kwa mkono kwa kuwa. Ninaweza kuandika vizuri sana na maneno ambayo ya naweza someka. Lakini kama ni maneno ambayo ni marefu sana, ninapenda kutumia kompyuta.

Ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kujipeleka kwenye mkahawa na kuandika mipango ambayo ninayo ya mwaka huo mpya ambao ninaingia. Kwa kuwa unaposherehekea siku yangu ya kuzaliwa inamaanisha unaingia mwaka ni mwingine na ninapenda sana kujipeleka tu kwenye mkahawa, kukula na kukunywa na kuandika mipango ya mwaka ujao.

Kwa upande wa kulina mazingira, ninapenda kulina mazingira kwa kupanda miti Kila marambili kwa mwaka ninapenda kupanda miti na kujihusisha na mipango ya kupanda miti na pia kutokutupa uchafu kila mahali pale Ninapokuwa natembea na nikule chochote kile Nitaweka takataka kwenye begi langu ili nitupe pahali pana postahili.

Uhusiano ambao ninao na wazee wangu ni heshima sana sana. Ninapenda kuwaheshimu wazee wangu. Kwa kuwa wao wanajua mambo mengi sana ambayo mimi siyajui. Na wao wanaweza hata kukulaani iwapo hautawaheshimu. Na pia watakuheshimu unapowaheshimu. Kwa hivyo napenda sana kuzingatia heshima ninapoongea na wazee wangu.

La hasha sipendi kuoga kwa maji ya moto sana sana. Ninapenda kutumia maji ya baridi. Iwapo kuna baridi mingi sana. Nipo ninaweza kutumia maji ya moto ili nisiweze kuwa mgonjwa. Lakini kama kuna jua mingi ninapenda sana kutumia maji ya baridi kwa kuwa nitajisikia niko sawa sana bada ya kuoga na maji baridi.

Naam, ninapenda hadithi za ajabu sana sana kwa kuwa, inaweza kunielemisha sana kuhusu mambo ambayo ya ku duniani. Na pia, ninaweza kupata hadithi ya kusimulia madada zangu na kuwashtua kila ambapo ninasikiza hadithi za ajabu ajabu.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni kutia bidii kwa kile ambacho unafanya kwa maana kuna zawadi kila ambapo unajituza na pia unafanya kazi yako kwa bidii kwa kuwa unaeza pandishwa cheo na mengine mengi.

Mimi mara kwa mara ni nachaji kifaa changu maramoja tu kwa siku kwa kuwa simu yangu haitumii moto vile sana na pia ile charger ambayo natumia inaweza kuchaji mbio sana kuchaji mbio sana kwa hivyo ni nachaji tu maramoja kwa siku.

Ndiyo ninapenda sana kuogelea kwa kuwa kuogelea kunaweza kukufanya usikie vizuri zaidi sana sana kukiwa na jua kali na pia ninapenda kuogelea kwa sababu ninaweza kutuliza mawazo yangu na ninaweza kufikirea vizuri sana baada ya kuogelea.

Naam mara kwa mara mimi nanunua vitu kwa kutumia simu kwa kuwa simu ina pesa na pia unaweza weka nenosiri kwenye mpesa yako ili mtu yeyote yule asiweze kufikia pesa yako na pia simu ni rahisi kubeba kuliko kubebana na pesa kwa kuwa unaeza poteza pesa ama unaweza ibiwa kwa hivyo ni rahisi sana kununua kutumia simu.

Ninafua nguo maramoja kwa wiki, siku ya ijumaa. Kwa kuwa siku ya ijumaa, ninatoka kazini mapema, mwendo wa saa nane. Nikuje nyumbani, nifuwe nguo ambazo nimezivaa wiki mzima na kujitayarisha kwa sabato.

Mara kwa mara mimi natumia muda mwingi mtandaoni kwa siku kwa kuwa mtandaoni ninaweza kupata pesa ninaweza kupata kazi ya kufanya kama vila ambavyo nafanya saizi na ninaweza kupata pesa ya kujikimu na pia ninapata habari nyingi sana mtandaoni.

Ninapenda filamu ya Vampire Diaries, ambayo ilitolewa kitambo sana sana enzi zile za zamani, na ninaipenda sana kwa sababu ya wale vijana wawili ambayo naitwa Stefan na Damon Savato, wawili hawa wanajua sana kufanya kazi yao kwenye filamu, na pia ninaipenda kwa sababu ina nirefu sana na ina elimu mingi sana.

Kampuni ya teknolojia ambayo na iamini sana ni Lions. Kwa vile mimi nimenunua vifaa yangu vingi sana kwa kupitia kampuni hiyo. Kama vile blender yangu nilinunua kule, kile kifaa cha kuchemshia maji nimenunua kule na vingine vingi.

Nataka kufikia kule juu kwenye kazi yangu na nitafikia kule kwa kutia bidii zaidi kwa vile nitaweza kupandishwa cheo na pia nitaweza kuwa na maarifa zaidi kuhusu kazi yangu iwapo nitatia bidii na kuendelea kusongezwa juu, kila wakati.

Ninapenda kutumia simu yangu zaidi kwa kuwa ninaweza kupata kazi kwenye simu marafiki wanaweza nitumia kazi ambazo ninaweza kufanya na kupata kazi na kupata pia pesa kama vile kazi hii ambayo ninafanya. Na pia ninapenda sana kutumia simu kwa kuwa ninapata habari mingi sana pale mtandaoni kupitia simu yangu.

Mara kwa mara ninapenda kuandika ratiba ya kazi ambayo nimepewa kwenye siku ili niweze kutenga muda wa kufanya kazi hizo zote na nisiweze kusahau kazi yoyote ile kwa kuwa kuandika kunakusaidia kukumbuka na pia huwezi kusahau.

Ninapenda kununua chakula mara kwa mara kwa kuwa chakula ni maisha na lazima mtu akule ili aweze ku kaa kwenye dunia hii na pia ninapenda kununua nguo sana sana nguo za kazini kwa kuwa ninaenda kazini sana sana kuliko vile ambavyo ninakaa nyumbani. Kwa hivyo ninapenda kununua sana nguo na vyakula.

Kinyuaji ambacho ninapenda kunywa asubuhi sana sana ni chai ambacho chai ambayo ina maziwa ya kutosha na sukari kidogo sana na majani pia ya kutosha Kwa kuwa chai moto asubuhi inasaidia kufukuza baridi na pia kwangu inanisaidia kufunguka akili na kufanya kazi zangu kwa utaratibu zaidi.

Wakati wa wasiwasi sana sana mimi ninapenda kupigia mamangu mzazi au babangu mzazi, tunaweza kuongelea jambo hilo, ili waweze kunipa maarifa ya jinsi ninaweza kuikumba na pia jinsi ninaweza kushinda wasiwasi huo.

Naam kitu cha thamani sana ambacho nahifadhi kilikuwa ni zawadi kutoka kwa mamangu mzazi wakati nilipoitimu shahada yangu ya digrii kwenye chuo kikuu na kitu hicho ninapenda sana kukiweka karibu na mimi kwa kuwa ina maana mingi sana kwangu.

Sana sana ninapenda kuamuka najua masaa ya saa moja ama saa mbili na pia ninapenda kulala mapema kwa kuwa huwa ninachoka sana ninapotoka kazini. Kwa hivyo ninapenda kulala mapema na kuamuka pia mapema wakati mwingine huwa naamka masaa ya saa kumi na moja asubuhi lakini muda mwingi huwa naamka wakati wa saa mbili ama saa moja asubuhi.

Mimi hua siendi hospitali mara kwa mara, iwapo nikiwa mgonjwa ndipo nitaenda hospitalini lakini mwaka uliopita sijaendo hospitalini hata mara moja na ninashukuru sana mungu kwa kunipa afya njema. Mwaka huu bado sijaenda hospitali ni lakini kwa sasa ni na homa na itaisha tu.

Mwalimu ambaye namkumbuka sana kutoka shuleni ni Mr. Dennis ambaye alikuwa ananifunza hisabati kwenye chuo cha upili cha kadino lotunga girls bungoma. Nina mkumbuka sana kwa kuwa alifanya nikaweza kuimarika sana katika somo la hisabati wakati ambapo nilifikiria siwezi kuimarika.

Ninapenda kushiriki na napenda kutumia simu yangu sana na ninapenda kutumia kwa kufanya kazi kama vile ninavyofanya saizi, na pia ninapenda sana kutumia simu kuongea na marafiki na wazazi na familia, na pia simu inanisaidia sana kupata kazi na kupata pesa.

Kile kitu ambacho kinafanya ni cheke sana sana ni rafiki yangu ambaye anaitua joy anapenda kunipigia sana na kunichekesha kuhusu mambo mengi tu ya duniani na wakati tunakokuwa pamoja na yetu napenda kucheka na pia kuchekelea watu ambacho siki tukibaya sana.

Mwandishi bora wa vitabu ambayo ninampenda ni Ken walibora. Iwapo aliaga dunia bado tunamkumbuka sana kwa vitabu vyake maarufu ambavyo aliviandika. Vitabu ambavyo vinatuelimisha sana na pia vinatupa maarifa kuhusu vitu mingi sana. Kwa hivyo yeye ndiye mwandishi bora sana kwangu wa vitabu.

Sana sana ninapenda rangi ya manjano kwa ukuta wangu kwa kuwa sipendi rangi ambayo inamulika sana na pia sipendi rangi ya mbayo haimuliki sana. Kwa hivyo rangi ya manjano ni rangi ya ambayo iko katikati na ninaipenda sana ikiwa kutani sana sana chumbani.

Naam ninapenda kupiga picha sana sana sana nikiwa nimevalia vizuri sana ninapenda kupiga picha na pia nikiwa na sherehe yote ile kama siku ambayo niliitimu shahada yangu nilipiga picha mingi sana na zingine ninazo hapa nyumbani nimezieka ukutani.

Naam, ninapenda kuenda pwani sana sana lakini sijaenda kwa muda mrefu kwa kuwa, sijakuwa na pesa ya kutosha kwenda hadi pwani, lakini ninapenda kwenda pwani kuona bahari na pia kuna vyakula vya swahilini kama vile mahamri, maharage na pia pilau yao, biriani.

Ninapenda chakula ambacho kina mafuta kiasi sana. Sipendi chakula chenye mafuta mingi sana. Kwa kuwa mafuta mengi sana inaweza haribu afya yetu. Na pia mafuta mengi sana inaweza kutufanya hata tuwe wagonjwa. Kwa hivyo, sipendi chakula chenye mafuta mingi sana sana.

Ndoto yangu kubwa ni kupata kazi na kupata pesa ya kutosha ili nisiweze kuendelea na kazi sana kwa kuwa kazi inachosha sana na ningeweza ningependa kukuwa na pesa mingi sana ambayo nitafungua tu biashara na kuajiri watu wanifanyie kazi nisiweze kuwa na shida za kuenda kazini kila mara.

Ninapenda kutumia njia ya kusikiliza mziki ili kutulia ama kupumzika Mara sana sana ninapenda sana kusikiza mziki wa bongo kwa kuwa ina nifanya nitulize mawazo na nitulie na pia ninapenda kuenda kuogelea ili kutuliza mawazo akilini mwangu.

Ndiyo, ninavaa saa ili niweze kujua wakati ambapo ninafaa kuwa mahali ama nijue wakati ambapo ninafaa kufanya kitu. Kuvaa saa inasaidia sana kuweka taratibu ya kila kitu ambayo unafaa kufanya na unajua wakati kila wakati.

Hali ya hewa ambayo ninapenda ni wakati kuna mvua kidogo na isiwe mvua mingi na pia sipendi wakati wa jua sana. Kwa kuwa wakati wa jua, huwezi kutembea sana vile na mimi ninapenda kutembea. Alafu wakati wa mvua mingi pia, kuna matope mingi kwa hivyo huwezi tembea sana. Kwa hivyo ninapenda wakati kuna mvua kidogo tu.

Ujuzi ambao ningependa sana kujifunza ni ujuzi wa kushona nguo, nguo za vitenge ama nguo zozote zile kama vile za kroshe. Ningependa sana kujua ujuzi huo kwa kuwa ninaweza kupata pesa kutokana na ujuzi huo na pia ninaweza kujitengenezea nguo nzuri nzuri.

Harufu ambaye naipenda zaidi ni harufu ya mchanga inapokutana na mvua. Ninapenda harufu hiyo sana kwa kuwa inanukia vizuri sana na hata utatamani kuikula. Kwa hivyo mimi ninapenda harufu hiyo sana sana sana ndo maana ninapenda hali ya hewa ya mvua kiasi kiasi.

Napendelea kuwasiliana na watu kwanjia rununu ama simu mara kwa mara kwa kuwa ni rahisi sana kuwasiliana na watu kwanjia ya simu kwa vile utanunuwa tu bamba uweke kwa simu kisha uwapigie watu na mtaongea kwa muda mrefu sana na mtaweza kujuliana hali vizuri sana kwa kupitia simu.

Sana sana ninatazama video kwenye tiktok pale mtandaoni kwa kuwa tiktok ina video vingi sana vya watu tofauti tofauti na pia ina video vya kuelimisha na pia vya kuburudisha kwa hivyo mimi napenda kutazama tiktok sana na pia ninapenda kutengeneza filamu zangu au video.

Mji ambao ningependa sana kutembelea duniani ni mji wa Holland ama Netherlands Kwa kuwa nimesikia sifa nzuri nzuri sana kuhusu nchi hiyo na pia ningependa kutembea kuenda UK, United Kingdom Kwa kuwa nimeona video vingi sana vikisifia nchi hizo mbili.

Nashugulike wateteja kwa kuwauliza kile ambacho wanataka kisha niwaeleze kama kitu ambacho wanakitaka kipo ama hakipo kama kipo nitawaonyesha jinsi wanapaswa kutumia kile ambacho wamenunua na pia ningewapatia maarifa kuhusu kile ambacho wananunua.

La hasha, sipendi kupiga vyombo vya muziki kwa kuwa hata sijui kupiga chombo chochote kile cha mziki kama vile gitaa. Sina maarifa kuhusu vyombo vya muziki kwa hivyo, siwezi kupiga vyombo vya muziki kabisa kabisa.

Chakula cha kigeni ambacho ni mewahi kijaribu kilikuwa biryani. Kwa kuwa sisi kama wakalinjin hatuna uzoefu wa kupika chakula hicho ni chakula cha wa swahili na mara kwa mara wao hupenda kupika chakula hicho. Kwa hivyo kilikuwa kitamu sana na hicho ndicho chakula ambacho nilikifurahia sana cha ugenini.

Stadi muhimu sana kazi ni muangu ni stadi ya heshima na bidii. Ninapenda sana kufanya kazi yangu kwa bidii na pia ninapenda sana kuwaheshimu watu wa umri wote uwe mdogo au mkubwa na inanisaidia sana sana katika kazi yangu.

Mazingira ya kazi ambayo ninapenda zaidi ni mazingira ambayo tunaelewana na wafanyi kazi wenzangu na bosi wetu. Na pia mazingira ya bidii ambapo kila mtu anafanya kazi yake bila kukumbushwa na utaratibu. Na pia ninapenda mazingira ya heshima ambapo kila mtu anaheshimiana.

Nyama ambayo ninapenda zaidi ni nyama ya mbuzi. Kwa kuwa nyama hiyo huwa laini sana na niraisi kupatikana hapa mjini Kenya. Na pia nyama hiyo haichukui muda mwingi sana kuiva kama vile nyama ya ngombe. Ninapenda sana nyama ya mbuzi.

Ninapu kuwanafurahani kiwa nyumbani ninapenda sana kusikiza muziki, nikidensi na kuningua kiuno kwa kuwa nimebobea katika sekta hiyo na pia ninapenda sana kupika vyakula ambavu navipenda kama vile pilau ama ugali na mayai kwa kuwa ni vyakula vitamu sana.

Kusubiri kwenye mstari hunifanya niwe Sina amani kabisa kwa kuwa unaweza ibiwa na mtu yeyote pale Kwa kuwa haujuani sana na watu ambao wako pale na pia sikuwangi na ile kuvumilia sana kwa hivyo sipendi sana kuvumilia kwenye mistari.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa njia ya kufurahi na kuona kuwa wananijali kwa kuniambia maoni yao na mara kwa mara huwa nafuatilia maoni yao na kufanya vile ambavo wameniagiza nifanye na pia ninapenda sana kuchukulia kwa njia ambayo siwezi kasirika ama mambo kama hiyo.

Ninashugulikia muda wa muisho kwa kutafuta mtu ambaye naweza nisaidia kile ambacho ninaweza kufanya ama kunisaidia kufanya kile ambacho nilipaso kufanya na sijaweza kufanya kwa sababu ambazo siwezi zuia na pia ninapenda sana kushugulikia muda wa muisho kwa kufanya vitu kwa utaratibu.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kifaransa kwa kuwa ninaona inanipendeza sana na ningeweza kupenda kujifunza lugha ya kifaransa. Nipatapo nafasi ilikuweza kujua kuongea kuhusu kifaransa.

Programu ambayo inapenda kutumia mara nyingi ni programu ya kiteknolojia kama vile apps za whatsapp, facebook na mengine mengi kwa kuwa ninaweza kuwasiliana na watu kwa urahisi na pia ninaweza kujua habari ambazo zinaendelea nchini na kima taifa pia.

Kueka afya mzuri, mimi sana sana napenda kukula chakula ambacho hakina mafuta mingi na pia ninapenda kufanya mazoezi sana. Kwa kuwa sikila wakati utakula chakula kizuri sana, kwa hivyo kufanya mazoezi inakusaidia kukata yale mafuta ambayo yameingiya mwilini na haya huwezi kutoka na pia kukula matunda sana sana.

Kitendo cha wema zaidi ambacho nimewahi kufanya ni kumchukua mtu ambaye hakuwa na chakula na pia hakuwa na mahali pakulala. Nika mpeleka nyumbani kwetu, nika mvisha kisha, nikampa chakula kizuri na nikamtafutia mahali pakulala kwa kumlipia hoteli alale na akaweza kufurahi sana.

Naam, ninapenda kula samaki sana na samaki ndicho chakula changu ninachopenda sana ikiwa na ugali ambayo imepikwa vizuri na pia mboga za jadi ama mboga za kenyeji kama vile managu ama kunde ama terere ninapenda sana kula samaki.

Kipawa ambacho ni naamini ni nacho ni kipawa cha kuongelesha watu na wanaweza kutulia kama vile watu wanapokuwa wakona mashida zao za maisha na wanitafute kuzungumuza nami ni naweza kuwaungelesha na kuwaonyesha jinsi maisha ilivyo na jinsi wanavyo weza kukumbana na shida hilo na watakuwa sawa.

Jukumu ambalo ni napenda sana kazini ni kuwasaidia watu ambao niwapya kwenye kazi yetu kuwaonyesha jinsi kazi inavyofanywa na jinsi wanaweza kujisaidia ama kununua chakula ama chuchote kile kuwaonyesha tu jinsi kazi inavyofanywa kwenye kampuni yetu.

Naam, ninaweza kuhishi siku moja bila teknolojia na hata ninaweza kuhishi masiku kadha bila teknolojia. Kwa kuwa nikiwa nyumbani, kazi huwa mingi sana na siwezi pata muda wa kuingia mtandaoni. Kwa hivyo ni raisi sana kwangu kukaa bila teknolojia ama mtandao.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni kuzingatia maombi, kuongea na muumba wako kila unapoamka kumshukuru kwa kukulinda usiku mzima na pia kukupa afya njema na pia kukupa maisha siku ambayo umeamka, na pia kuomba Mungu unapoenda kulala na kumshukuru kwa kuwa na siku njema.

Ninangoja barua pepe mara moja tu kwa siku. Mimi huamka asubui. Baada ya kutengeneza staftahi na kuoga na kujiyatarisha kwa kazini. Ninapofika kazini, Kitu chakwanza mimi hufanya ni kuangalia barua pepe yangu. Kuangalia kama nina ujumbe mpya au laa.

Sana sana mimi hupanga kazi yangu ya wiki kwa kuandika chini kila kitu ambacho ninapaswa kufanya kazini na pia vitu ambavyo ninapaswa kujifanyia kibinafsi ili niwe na muda wakutosha kufanya vitu vyote hivyo bila kuvichanganya ama bila kusahau hata kazi moja ambayo ninapaswa kufanya.

Sana sana mimi inakua mtu wa kusoma, kwa hivyo nikipata gazeti pale kazini nitaweza kuyipitia na kusoma habari. Lakini pia ninapena kuangalia mtandaoni kwa kuwa ninasimu yangu kila wakati mkononi iwapo niko kazini au nyumbani. Ninapenda sana kuangalia simu yangu kwa hivyo nitapata pia habari mtandaoni.

Jambo la kwanza ambalo mimi hufanya ninapuanza kazi ni kuangalia barua pepe yangu, kuangalia kama ninaujumbe mpya, kisha ninaandika chini, kila kitu ambacho ninapaswa kufanya siku hiyo, ili baada ya siku ninaweza kuweka tiki kwa kila kitu ambacho nimeweza kuandika na nikafanya, ili nisiweze kusahau chochote kile.

Kinywaji cha baridi ambacho nakipenda ni kinywaji cha tufaha ambacho kinatoka kwenye kampuni ya Minute Maid hapa Kenya. Na ninapenda sana ikiwa baridi ambayo inaitwa Apple juice. Ninapenda sana juisi hiyo kwa kuwa inaweza kutuliza jua kali na pia unaweza kuifurahia kwa kuwa ni tamu.

Naam ninapiga kura na hata nimechukua kura yangu tayari kwa kura ambazo tutapiga mwaka ujao mwaka wa 2027 na hata wakati uliopita niliweza kupiga kura na kiongozi ambaye nilimpigia kura akaweza kupata kura.

Kila asubuhi ninapoamka jambo la kwanza mimi napenda kufanya ni kupiga dua kwa mwenyezi Mungu, kumshukuru kwa kunipa afya njema na kuniwezisha kuona siku nyingine. Kisha ninamka, ninenda hamamuni, ninaoga, kisha ninapika sitaftahi, nakula na kisha kujitayarisha kwenda kazini.

Shuguli yangu wa kupendezwa sana sana ni mtu kufanya kazi yake kwa taratibu, kuweka bidii katika kazi yake na kuifanya bila kukumbushwa. Kwa kuwa hata mimi ninakua mtu wa kujipanga sana na ninapenda kufanya kazi yangu bila kukumbushwa na mtu yeyote yule. Na pia ninapenda kuweka bidii sana kwenye kazi yangu. Kwa hivyo ninapenda mtu ambaye anafanya hivo hivo.

Ninapenda kuvaa suruali sana kwa kuwa suruali inanisaidia iwapo kuna baridi ama pia kama kuna jua kali nitasaidiwa na suruali nisichomwe na miyale ya jua sana na pia kama kuna upepo siwezi kuaibishwa kwa maana vitu kama sketi zitaweza kuinuka na upepo na utaweza kuaibika sana.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya heshima sana. Tunapenda kuheshimiana kama watu wakubwa. Na pia tunapenda kuheshimu watu ambao hata kama hawafanyikazi nasi. Tunapenda sana kuwapa heshima na ni kitu ambacho tunajifunza sana sana tukiwa kazini.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi nafika nyumbani, ninaoga, ili kutoa uchafo ambao nimeupata mchana, kisha ninapika chajio, kisha ninatazama habari kwenye televisheni, kisha ninapiga dua kwa mwenyezi mungu, kumshukuru kwa kunipa siku njema, kisha ninalala.

Ninapendelea sana kusoma vitabu, sana sana vitabu vya mmm eeee elimu, ili niweze kupata maarifa kuhusu vitu tofauti tofauti, na pia ninapenda kuandika matukio yangu ya siku, mara kwa mara, ninapokuwa nyumbani, ili niweze kujua kitu ambacho ninafaa kufanya ama ambacho sijafanya.

Kumbukumbu ya utotoni ambayo ninayo zaidi ni pali ambapo tulikuwa tunacheza na marafiki wangu, tulikuwa wengi, tulikuwa tunacheza mchezo wa cha baba na cha mama, walikuwa kina riwel, bethwel na tulikuwa tunapenda sana kucheza pamoja kwa kuwa ilikuwa inatufurahisha sana.

Naam nimeweza kufikiria kuanzisha biashara yangu kwa kuwa ninautaka kupata pato yangu binafsi na pia ninataka kuwanza kutangamana zaidi na watu mwaka huu na biashara hiyo ni biashara ya nguo ambayo ninataka nianze pole pole kisha nikuwe maarufu kwa hiyo biashara.

Ninapendelea mfumo wa simu wa android Kwa kuwa mimi napenda sana simu za kampuni ya samsung manake na amini simu hizo huwa bora zaidi kuliko hata simu zile za apple Kwa hivo mimi ninapendelea sana simu za android kwa kuwa zina uwezo zaidi kuliko simu za apple ama ios.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya jinsi ya kuweza kushughulikia mambo ya dharura na kujua jinsi ninaweza kufanya mambo yangu iwapo jambo la dharura linaweza kutokea ili nisiweze kutetemeka sana nisiweze kufanya kazi hiyo.

Ninaboresha mchakato wa kazi kwa kutambua pale ambapo shida ipo na pia kuangalia jinsi ambavyo tunaweza pata suluhisho kwa shida ambayo tumepata ili tusiweze kukaa muda mrefu kuangalia suluhisho iwapo kuna tofauti yoyote kazini.

Ninafanya mazoezi ya mwili mara tatu kwa wiki kila ninapotoka kazini na ninapenda kufanya mazoezi ya kuweka mwili wangu uwe sawa kabisa na pia nikuwe na afya njema kwa kukula vyakula bora kwa kuwa ukienda kufanya mazoezi ya mwili na pia hukuli vyakula bora hakuna kile ambacho unasaidia kwa hivyo mimi nafanya mazoezi mara tatu kwa wiki.

Naam ninapenda kueka picha zangu mtandaoni kwa kuwa sionishida yoyote ile na pia ninapenda kueka kwenye mtandao wa Facebook sana sana kwa kuwa ninapata pesa pale na pia ninapenda kueka kwenye mtandao wa TikTok kwa kuwa pia ninapata pesa pale ninapofanya shughuli zangu za content creation.

Kwa upande kujiandaa kwa mkutano inapenda sana kuandika yale ambayo nina paswa kupeana yale maarifa ambayo ninapaswa kupitiza pali kwenye mkutano na pia ninapenda sana kuandika kile ambacho nitapata kwenye mkutano ili kiweze kunisaidia.

Lengo la muda ambalo ni nayokazini ni lengo la kupandishwa cheo kwa kufanya bidii kutosha hadi mwenye kazi ama boss wetu aone kuwa ninaweza kufanya kazi bora zaidi na kunipandisha cheo ili niweze kupata pesa zaidi.

Maendeleo ambayo ningependa kuona kwenye jamii ni wanafunzi kusoma na kuhitimu masomo yao vizuri, waweze kupata marks ambayo ni mazuri zaidi, waweze kuenda chuo kikuu na kupata kazi mzuri mzuri.

Ushauri ambayo ningependa kumpa mtu ambae anaanza kazi ni kuwa awa ongeleshe kila mtu kwa heshima, awe wa umri mdogo au umri mkubwa. Kwa kuwa heshima ni kitu cha maana sana na heshima si utumwa na pia ningependa kumpa wazo la kufanya bidii katika kazi yake ili aweze kuwa anapandishwa cheo.

Jambo kipi ambacho ningependa kujifunza ni jinsi ya kushona nguo, kujishonea nguo ili niweze kuzivaa wakati wowote ule, ninapokuwa na sherehe au kitu chochote kile na pia kuwauzia watu nguo ambazo nimeshona ili niweze kupata pato zaidi.

Mtu ambaye amenifundisha jambo muhimu zaidi ni babangu mzazi. Aliweza kunifundisha kuwa usikue, unawasumbua watu na unatarajia kwamba wasifanya chochote kuhusu. Jamba ambalo unawasumbua nalo na pia kufanya bidi, masomoni iliweze kuhitimu shahada yako na kupata makaratasi yako ili uweze kupata kazi nzuri.

Ndiyo ni napenda kugawanya takazangu kulingana na taka ambayo ipo kama vile taka vya chakula hizo zinaweza kutumika katika hali ya kudekompose. Lakini taka zile kama vile chupa za plastiki na zinginevyo hivo navitupa ama navipeleka kwenye kampuni ili ziweze kuwa recycled.

Inategemea, ninapendelea mahali pa kimia na pia mahali pa kelele, pale ambapo nina nguvu ya kudansi, ninapenda sana kuenda mahali pa kelele, pa kudensi na kusikiza mziki Lakini pale ambapo ninafanya kazi ya maana, kama kazi ambayo ninafanya sahizi, ninapenda sana mahali ambapo pametulia.

Hali ya hewa leo ilikuwa na jua mingi, miale ya jua ilikuwa inachoma sana kuanzia mwendo wa saa nne, hadi saa kumi na moja unusu, na pia kulikuwa na baridi kiasi kuanzia mwendo wa saa kumi na moja unusu hadi saa hizi bado kuna baridi.

Sana sana ninapenda upepo. Kwa kuwa upepo unasaidia kuleta ubaridi fulani. Sana sana kama kuna jua kali upepo unasaidia kutuliza hali hiyo. Na pia ninapenda AC kila ambapo ninasafiri ili kusikuwe na joto njingi sana kwenye gani.

Ninapokuwa dirishani mwangu, ninaona watoto wakicheza kwenye ploti hii ya kukodisha, manake tuko watu wengi na kukodisha na kulipa kodi baada ya mwezi, na pia ninaona miti, ninaona watu, wakipita, na pia ninaona magari ya kipita.

Ninapohitaji msaada kazini, ninaenda kwa mtu ambaye anaupobeaji katika sekta ambayo ninahitaji msaada. Kisha ninamwambia, ninaudhaifu fulani na fulani. Kisha anaweza kunisaidia na ninaweza kumshukuru sana. Na pia mimi ninaweza kusaidia wale ambao wanaudhaifu katika sekta ambayo nimebobea.

Naam mara kwa mara ninatumia video kwa mawasiliano. Sana sana pale kwenye app whatsapp ninaweza kupigia mtu kwenye video call ili tuonane na tuweze kuzungumza, tupatane kwa urahisi. Na pia ninapenda kutengeneza video mara kwa mara kama vile tiktok ilikuwasiliana na watu kule.

Mchezaji bora wa mchezo ambaye ninampenda ni mchezaji wa timu ya Manchester City wa mpira wa miguu ambayo anaitwa Arling Haaland. Anakuwa amebobea sana kwenye mchezo huo na kila wanapokuwa na mchwano lazima awe na bawo yake binafsi ambayo ameweza kupiga.

Hekima ambayo nimejifunza maisha ni nikuwa tuwaheshimu wote wa umri mdogo, au umri mkubwa. Kwa kuwa heshima si utumwa na pia jambo ambalo nimeweza kujifunza pia nikuwa tufanya kazi zetu kwa bidii ili tuweze kupata yale ambayo tunaweza kuangalia.

Sana sana ninapenda kurudisha plastiki kwenye kampuni ambayo imeitengeneza kama vile chupa za plastiki za soda ya Coca-Cola ninapenda mara mingi kuirudisha kwenye kampuni ili wakaweze kuirecycle na waweze kutoa machupa mengi zaidi.

Mradi mpya wa kazi unanza kwa kuandika. Kile ambacho unatazamia kupata. Kisha unaiyeka katika kuifanya ama action. Kisha pia unaweza kuambia wenzako. Kile mbacho unakutaka kufanya ili wakusaidie.

Ninaenda maktabani kila ambapo ninapata nafasi kwa hivyo sina wakati ambapo ninaenda tu kwa sababu ya kuenda mimi huenda tu ninapopata nafasi ya kuenda kule ili nikasome na pia nipate kimya ya kusoma.

Naam, ninapenda sana kuchaza michezo ya video. Sana sana pale ninapokuwa kwenye app ya TikTok. Ninapenda sana kuonyesha umarufu wangu wakunengua kiuno na pia kudensi. Sana sana katika video na ninapata watu wengi ambao wanafurahia mamba ambao ninafanya kwenye app hiyo ya TikTok.

Naam nimeweza kutembelea ziwa Victoria pale kisumu Kenya na nikaona mambu mengi sana, nikaona maji mengi, nikaona samaki, nikaona boat na pia nimeweza kuenda mtoni maramingi sana kufua na kuoga ni napokuwa nyumbani na pia kuongelea kwenye mto.

Ninapenda sana chumba cha sebuleni nikiwa nyumbani, kwa kuwa chumba hicho kina televisheni, unaweza kuangalia televisheni wakati wa wote ule, na pia unaweza kutazama video na mafilamu kwenye televisheni, pia inapahali pengi pa kuweza kupumzika kama vile viti na vinginevyo.

Changamoto ambazo nakutana nazo kazini ni pale ambapo mtu anakuongelesha ni kama hakuheshimu na pia hataki kurekebishwa anapofanya makosa na pia bossi anapokuja akiwa nakisirani na kuwanza kutupeleka mbio na kazi yake.

Na mnimewai shiriki mashindano ya kukimbia pale nilipokuwa chu chule ya upili ya kadinolotunga na nikaweza kuibuka nambari ya pili na nikaweza kuzawadiwa sana niliposhinda mchuwano huo wakukimbia.

Mziki ambao unausikiliza mara nyingi ni mziki wa jardi, sana sana mziki wa bongo ambao unamaelezo mengi sana na pia unaelimu mengi sana kuhusu mapenzi, jinsi ya kuweza kupendana na watu na kukaa na watu vizuri.

Zoea nzuri ambalo nimelijenga ni bidii, kufanya kazi kwa bidii, na pia heshima sana sana, na pia zoya ambayo nimeweza kuijenga sanasana ni kuenda katika kukueka masaa, ili nisiweze kupoteza muda sana.

Ninapenda kunyoa kwa kuwa sipendi nywele refu sana kwa kuwa inasumbua na pia mambo ya kuosha na kusuka nywele ni kazi nyingi sana. Kwa hivyo sipendi sana kukaa na nywele mimi kwa kuwa ni kazi mingi sana sana sana.

Ni natumia muda wangu wabure kwa kuogelea na pia kutazama filamu za Tik Tok, kutazama filamu kwenye televisheni, kusoma Magazeti au vitabu na pia kuskiliza muziki sana sana, lakini nina penda sana kuogelea wakati ni na muda wa bure.

Naam, ninapenda kulima bustani. Kwa kuwa ukiwa bustani, unaweza kulima vitu kama maua, mboga, ambayo aneza kusaidia sana. Unaweza kuuza maua na kupata pesa, na pia unaweza kuuza mboga au kutumia nyumbani mwako, na unaweza kupata pesa, na pia unaweza kupata afya mzuri.

Naam ninapenda mvua kwa kuwa mvua inafanya mazao yetu yanafanya vizuri na pia mvua inafanya watu wanakaa majumbani mwao na kufanya mambo yao binafsi na pia mvua inasaidia sana kupata kupunguza miale ya jua.

Sana sana mimi ninakaa hadi saa nne usiku Kwa kuwa nikifika nyumbani ninapika chajio ambayo itanichukua kama saa moja Kisha ninatazama habari kwenye televisheni Kisha ninapitia mtandao kuona kama kuna habari mpya Kisha ninapiga dua kwa mwenyezi mungu kumshukuru kwa siku ambayo amenipa Kisha ninalala.

Jambo ambalo ni napenda sana kuhusu mtaa wangu ni kuwa kuna kila kitu ambacho mtu anezahitaji, kuna maduka, kuna kinyozi, kuna mahali ambapo unaezenda kuogelea, kuna kila kitu ambacho mtu anezahitaji binafsi, kwa hivyo huwezi zunguka sana kutafuta vitu kama hivyo.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya chakula kitamu, manake inakupa tamaa ya kukula chakula hicho, na pia ninapenda harufu ya mchanga, inapoguzana na mvua, ama mvua inaponyesha na kuna mchanga, ninapenda sana harufu hiyo, ni harufu nzuri sana kwangu.

Ninatumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, WhatsApp na pia TikTok na pia YouTube. Kwa vile huko ninapata habari sana kuhusu jambo lolote linaloendea, endelea nchini na pia kimataifa. Kwa hivo mimi ninapenda sana mitandao ya kijamii.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa fanya bidii katika kazi yako na pia ufanye kazi yako kwa utaratibu. Manake utaweza kuhitimu kile ambacho unatazamia kuhitimu kwa urahisu ikiwa utaweka bidii na pia kufanya kwa utaratibu.

Kazi yangu ni kazi ya kufunza wanafunzi kwenye shule ya upili na ninafunza somo la swahili Kwa hivyo mimi ninapenda sana kuwafunza na kuwa shauri Hapa napale kila mara ninapoenda darasani ninapenda kuwa shauri na ninapenda sana kazi yangu kwa kuwa wananisikiza vizuri na pia wanapita somo langu la swahili.

Ninapenda kununua vitu madukani na pia kwenye mtandao kwa kuwa madukani ninaeza pata vitu kwa urahisi na pia vile vitu ambavyo siwezi kupata kwenye madukani ninapenda kuitisha mtandaoni kwa kuwa bei ya mtandaoni huwa chini kiasi na pia unaweza pata vitu vyote ambavyo unavyo taka mtandaoni.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa kukubali kwamba mambo hubadilika kutoka mda hadi mda na siwezi kuwapatia wenzangu kazi ngumu ya kuweza ku kunianza kurideal na mimi kuweza kuniambia kwamba hivi na hivi.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kupitia mtandao. Kwa kuwa mtandao una watu wengi sana ambao wanamambo tofauti tofauti. Kwa hivyo ukiwa mtandaoni utasikiza vitu vingi sana na utaweza kujifunza mambo mengi sana ambayo unaweza kuweka kwenye ratiba yako na inaweza kukusaidia kupata pesa.

Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi ya nyeusi kwa kuwa rangi hiyo haionyeshi uchafu sana mara kwa mara na pia rangi hiyo hunipatia zile zile vibes za watu ambao wana pesa mingi kwa hivo mimi ninapenda sana rangi ya nyeusi.

Ninapenda kuenda sinema mara mbili kwa wiki. Pale ambapo siwezi kuenda kufanya mazoezi ya mwili. Ninaenda kwenye sinema. Ninatoka kazini mapema kujiandaa ili niende kwenye sinema kuangalia ama kutazama filamu bora bora.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kufanya bidi kwa kile ambacho unafanya. Kwa kuwa utaweza kufika pale ambapo unatazamia, ukieka bidi kwa kazi yako na pia kufanya kazi yako kwa utaratibu zaidi. Utaweza kupata mengi ambayo huja tarajia na ambayo unatarajia.

Ninaenda mahali pa ibada maramoja kwa wiki, kila jumamosi ninapenda kuenda mahali pa ibada kwa kuwa mimi ni msabato, ninapenda kuenda kumshukuru mungu kwa wiki ambayo amenipea na pia kumuomba anipe wiki njema kazini kila jumamosi kwanzia saa moja asubui hadi saa saba mchana.

Jambo ambalo ninapenda sana kuhusu shirika langu ni heshima na bidii watu wote katika shirika letu wanaheshima sana kwa kuongelesha watu wa umri wa wote ule na pia wanabidii sana kwa kazi zao kwa kuwa sisi ni walimu na tunapenda kuona wanafunzi wetu wakipita mitihani.

Ninajifurahisha kwa kuenda kuogelea sanasana wakati ninafuraha ama kusikiza muziki na kudensi katika muziki hiyo na pia ninapenda kuenda sehemu za burudani kukunywa pombe na kujifurahisha mara moja moja siyo kila siku kwa kuwa pia nina kazi za kufanya.

Kwa siku mimi ninaoga marambili, asubuhi ninapoamka, ninaoga ili kutoa zile jasho ambazo, nimezipata usiku nilipo lala, na pia ninapenda kuoga jioni, ninapotoka kazini, kwa kuwa kazini unapatana na watu wengi sana, unafanya kazi nyingi sana na unaweza kutoa jasho jingi, kwa hivo ni vizuri sana kuoga asubuhi na jioni.

Kumbukumu nzuri ambayo ninayo ya shule ni kuenda kwenye mashule mengine kukutana ama kutangamana na wanafunzi wengine na pia kukula chakula nzuri nzuri kwenye siku hizo ambazo mnaenda kutangamana na wanafunzi wengine ama mnapoenda kufanya michezo kwenye shule zingine na kukutana na marafiki.

Programu ya simu ambayo hutumika kila siku ni programu za mitandaoni kama vile whatsapp, kama vile meseji na pia facebooku na pia tiktoki. Kwa maana watu wengi sana huingia kwenye apps izo kujua kile ambacho kinaendelea nchini na kimataifa.

Mwezi wa mwaka ambao ni naupenda zaidi ni mwezi wa disemba. Kwa kuwa mwezi huu, tunaweza kutangamana na familia na marafiki baada ya kuwa mjini, mwaka mzima. Na disemba pekee yake ndipo unaweza kupata hauna kazi pale kazini na pia unakutana na marafiki na jamii.

Ninapenda kufanya kazi na wenzangu kwa kuwa tukifanya kazi pamoja tunaweza kuhitumu mambo mengi zaidi tunayotazamia kuliko kufanya kazi pekee yangu kwa kuwa mimi si bora zaidi kuna mahali ambapo ninaweza shindwa na nikasaidiwa na wenzangu na pia kuna mahali wenzangu wananweza shindwa na nikawasaidia.

Nina lea nywele zangu marambili kwa siku kwa kuinyunyuzia maji vizuri na kuipaka mafuta ili nisiweze kuwa na harufu mbaya kwenye nywele yangu na pia napenda kuiosha marambili kwa wiki na kuipaka mafuta ambayo inanukia na pia mafuta ya kuikuisha.

Nguvu zangu za kazini ambazo nikonazo ni kufanya bidhii kwenye kazi yangu ili niweze kuona matunda ambayo nimetazamia kuona. Na pia ninapenda sana kuwaheshimu wenzangu, wawe wa umri mdogo au umri mkubwa kwa kuwa mimi ni mwalimu ni nakutana na wanafunzi na walimu wenzangu na ninapenda sana kuwaheshimu.

Ninafanya wa marafiki wapya kwa kuwafanya wasikei wakohuru na pia kuwaonyesha jinsi mimi ni mtu mzuri kuwapatia zawadi hapa na pale tunapokutana kwa mara ya kwanza na pia kuaonyesha jinsi ambavyo kazi inapaswa kufanya.

Sana sana ni natumia kompyuta kwa kuandika zile kazi ambazo ni naomba. Kwa kuandika zile mabarua ambazo ni naomba kazi kwenye kampuni tofauti tofauti au shule tofauti tofauti. Kompyuta ndiyo inanisaidia sana kufanya kazi hiyo.

Naam nina penda kusikiza radio sana sana pale ambapo hakuna umeme ama niko kazini na kuna, kuna habari ya dharura ambayo imetokea ninapenda kusikiliza kupitia radio ili nikaweze kujuwa kile ambacho kinaendelea.

Ndio, ninapenda kukunywa maziwa sana, sana sana kuikunywa ninapokula ugali wakati wa chajio, na pia ninapenda kutumia maziwa kupika vyakula vyangu kama vile omena, kama vile sosi, na pia samaki sana sana kwa kuwa inanipa supu mzito ambayo mimi ninapenda.

Najistawisha wakati wa likizo kwa kuzingatia mambo kama vile ukulima, ninapenda sana kulima, hili nikaweze kupata mazao bora na kuwauzia watu pale wakati ya ukame, ili watu wasikose chakula na pia nipate mapato zaidi kwa kuwa wakati wa likizo sina kazi nyingi sana vile.

Mnyama wangu wa kufugwa huwa mbwa sana sana kwa kuwa mbwa ni mnyama raisi sana kuchungwa kwa kuwa mchana unaweza mfungia kwenye nyumba yake alafu usiku una mfungulia aweze kukuchunga unapolala anaimarisha usalama na pia anakula vizuri.

Sana sana mimi ni napenda kahawa kwa kuwa kahawa ni rahisi sana kupata nchini kenya na pia kahawa ni kitu cha muhimu sana kina kusaidia kukua makini sana kazini na pia uwezi kulala lala ukiwa kazini unapotumia kahawa.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema, mwendo wa saa mbili ya asubuhi kwa kuwa sipendi kuchilewa kazini na pia na wamii ni ukiamuka mapema siku yako itakuwa nzuri zaidi na utaweza kufanya mambo mengi sana ambayo umetazamia kufanya siku hiyo.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuweza kushona nguo za kibinafsi na pia za kuuza kwa kuwa ukiweza kupata uwezo huo wakujishone nguo utaweza kukata gharama ya kujinunulia nguo kila mara na pia utaweza kushona nguo za kuuzia watu wengine na utaweza kupata pato.

Ndiyo, ninawafahamu majirani wangu sana na sisi ni marafiki kwa kuwa tunapenda kusaidia na pale ambapo mtu yeyote anashida kwenye ploti hii ambayo tunakodesha na tunapenda sana kusaidiana kwa mambo mengi, pia usalama wakati mtu ambapo anavamiwa ama mambo kama hiyo.

Mimi ninapenda kukula ugali sana sana kwa kuwa ugali inanipatia nguvu ya kutosha kufanya kazi. Na pia ninapenda sana kukula ugali na samaki na mboga za jadi au mboga za kienyeji kama vile terere, kunde, managu na mingine mengi.

Ndiyo, ninapenda sana kujaribu teknolojia mpia kwa kuwa unaweza kujua mamba mengi zaidi ya nayo fanyika hapa nchini na pia kimataifa. Kwa hivo, mimi ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya na kujua jinsi ambavyo inatumika na jinsi ambavyo inaweza kutumika.

Ni na shugulike udhaifu wangu wa kazini kwa kuomba yule ambaye amebobea katika sekta ambayo ni na uzaifu nayo kunisaidia ili niweze kuelewa zaidi na pia niweze kujua zaidi kuhusu jambo hilo ambayo ni na udhaifu nao na pia mimi inapenda kusaidia wale ambayo wanapenda ku wanakuwa na udhaifu mbali mbali na nina ubobeaji katika sekta hiyo.

Ninapenda keki ya ina ya vanilla ambayo haina sukari mingi sana. Kwa hivyo mimi sipendi sukari mingi sana na keki ya vanilla haina sukari mingi vile na uneza ikunywa hata na sharubati ama unaezaikula na chai. Kwa hivyo mimi napenda sana keki ya vanilla.

Ninapenda majira ya vuli, pale ambapo hakuna mvua mingi na pia hakuna jua mingi. Kwa kuwa jua mingi sana inaeza kukuhinda kufanya vitu mingi sana. Na pia mvua mingi pia inaeza kukufungia kufanya vitu mingi sana. Kwa kuwa kukiwa na mvua mingi huwezi toka, huwezi fanya kazi zingine. Lakini kukiwa na vuli, unaweza fanya kazi zako kwa urahisi sana.

Ninapenda sana kuangalia nyota. Sana sana wakati ambapo ninapikacha jio. Ninapenda kuangalia nje ya dirisha yangu na kuona nyota. Jinsi ambavyo vimepangana kwenye mawingu na vinapendeza sana. Mimi ninapenda sana kuangalia nyota kila jioni ninapopika chajio.

Tabia ambayo ninapenda kwa wengine sana sana huwa tabia ya heshima kukua ninapenda watu ambao wanaheshimu watu wawe wa umri mdogo au umri mkubwa na pia ninapenda watu ambao wanafanya kazi yao kwa utaratibu na bidii kwa kua wanaweza kuhitimu mambo mengi sana ambayo wanatazamia.

Naam nimewahi enda kwenye tamasha la muziki nilipokuwa katika shule ya upili ya Kadinolo Tunga pale Bungoma. Tulienda kufanya uwasishi wetu pale shule ya Bungoma Boys pale Bungoma County na tuliweza kuwa nambari moja na tukazawadiwa viliivyo.

La hasha sipendi hesabu sana kwa kuwa hesabu inakazi nyingi sana na mara kwa mara sikuwa bora sana katika somo la hesabu hata nilipokuwa shuleni. Sipendi hesabu sana lakini pia ninapenda hesabu raisi raisi kama vile ya pesa.

Ndiyo, ni nampenda sana kupika. Kwa kuwa ukipika chakula chako peke yako, unaweza kujua yale ambayo umeeka kwenye chakula yako na huwezi pata magonjwa kwa rahisi. Sikama vile unavyokula kwa hoteli, unaweza pata magonjwa kwa kuwa hujui kile ambacho kimetumiwa kupika chakula hicho.

Ninapendelea joto sana kwa kuwa kukiwa na baridi nyingi, unaweza pata magonjwa kama vile pneumonia, magonjwa baridi ambayo yata kuhitajita na windows hospitalini utibiwe na hayo ni magharama mengine. Lakini ukiwa na joto ya kutosha, unaweza kufanya mambo mengi sana kama vile kuogelea.

Timu ya michezo ambayo naifuatilia ni timu ya soka ya Manchester City au mpira wa miguu na sana sana ninapenda wachezaji wawilli, Ryan Cherki pamoja na Erling haaland kwa kuwa wana umaarufu zaidi katika timu hiyo na pia wanacheza vizuri wamebobea sana katika mpira wa miguu.

Sana sana ni napenda kusimamia. Kwa kuwa kwa kusimamia mimi ninaweza kupatiana masharti ambayo yanaweza kutufanya, tuhitimu kile ambacho tunatazamia. Sipendi kusimamiwa kwa kuwa mimi sipendi kupigiwa kelele sana sana na mimi si mtu wa kupigia watu kelele. Kwa hivyo nikisimamia nitasimamia vizuri sana.

Msimu wa mwaka ambao na upenda zaidi ni msimu wa Disemba ambapo kuna sherehe mingi na pia kuna kutangamana na familia, jamii na marafiki baada ya kuwa mjini kutafuta pesa mwaka mzima Mwezi wa Disemba unaweza kupata hauna kazi kazini kwa hivo unaweza safiri kuenda nyumbani kupatana na marafiki, familia na jamii.

Mimi ninapenda sana sana kuchora kwa kuwa kupaka rangi ni kazi ngumu sana. Unaweza pata umejipaka rangi yenyewe ambayo ni ngumu sana kutoka mwilini. Na pia kupaka rangi inahitaji umaarufu zaidi na ubobeaji katika sekta hiyo. Sio kama kuchora ambapo unaweza tu kufuatilia jinsi ambavyo kitu kimechorwa na kuchora kitu kama hicho.

Mara nyingi wikendi ninapenda kuogelea, ninapenda kuenda mkahawani pia na pia ninapenda kuenda sehemu za burudani kama vile kwenye klabu kujiburudisha kutokana na wiki nzima ya uchovu. Na pia sana sana ninapenda sana kuogelea na kukula vya kula vitamu.

Utaratibu wangu wa chai, kutengeneza chai inaanza na mimi kueka maziwa kwenye sufuria, kisha kuwasha gesi, kisha niwache maziwa yachemke vizuri, kisha nieke chai, majani chai pale ndani, kisha nieke maji ya kutosha kulingana na chai ambayo ninataka kutengeneza, kisha nikimaliza nieke sukari na ningoje chai iive, kisha nieke kwenye fleski.

Ninapenda sana kuandika malengo yangu kwenye karatasi au kitabu yale ambayo napenda kuhitimu kabla mwezi uishe. Kisha mwezi ukiisha ninarudi kwenye kitabu hicho na kuweka tiki kwa kila ambacho nimeweza kupata. Na pia zile ambazo sijaweza kuhitimu ni naweka bidii zaidi nipate katika mwezi ujao.

Ninapenda mkate wa aina ya superloaf kwa kuwa mkate huo ni nyororo sana na pia unaweza kupakiwa siyagi kwa uraisi au asali na unaweza kuila na kuifurahia sana. Kwa hivo wakati wote ninapoenda dukani kununua mkate mimi hununua mkate wa superloaf. Kampuni ya hapa hapa Kenya.